Mchezo ambao napendelea kucheza ni ule mchezo wa kandanda. Mchezo wa mpira wa miguu yaani unapata kwamba mara mingi toka utotoni nilikuwa napendelea kucheza mchezo huo. Nikiwa mtoto nilikuwa naeza cheza mchezo huo kutoka asubuhi hadi jioni. Na bado nitarudi nyumbani nahisi ni kama bado ninafaa kuendelea kucheza. Naam.

Mi mazoezi ya mwili unapata mara kwa mara huwa nafanya yaani mara moja. Lakini unapata. Napenda kujijumuisha. Kwa siku napenda kutembea, napenda kufanya nii hayo pia ni mazoezi. Napenda kukimbia. Naeza pata naendesha baiskeli. Yani nimezoesha mwili wangu huwe yani ambao hunajituma yaani unapata kwamba sipendi tu kuketi chini. Sipendi tu kuketi chini Namu.

Changamoto ambazo nakembana nazo kazini unapata mara kwa mara ni nauli ya kufika pale kazini. Hivi sasa sina gari langu lakini sasa nauli ya kunifikisha pale kazini na kutoka labda unapata unatoka jioni kabisa pale. Mvua inanyesha lakini pale kazini haswa sina changamoto. Kazini pale huwa kunakuwa shwari nina ushirikiano mzuri na timu yangu. Mambo kama haya. Naam.

Ninapoitaji msaada kazini, unapata ya kwamba mara kwa mara huo najaribu kushirikisha timu yangu, najaribu kuomba usaidizi kutoka kwa mtu mwingine anani na kisha, nitaweza kusaidiwa, unapata ya kwamba ukishindwa, jaribu kuomba usaidizi pale, ukitaka msaada, ombo usaidizi na utasaidiwa, naam.

Kusema ukweli mimi sijakuwa nikienda pahali pa ibada bali nimekuwa nikijifunza kidogo nikijiombea mwenyewe pale kidogo ninajaribu tu yaani kuwa mtu bora manake mimi najua ibada yatufunza ili tuwe watu wema. Watu bora, watu waminifu sasa mimi najaribu tu kufuata hayo maandishi kivyangu. Lakini sijakuwa nikienda pahali pa ibada. Naam.

Kulinda mazingira unapata kwamba mimi napenda kuangalia pahali pasafi yaani napenda vifaa ambavyo ni chafu kama nimetumia kifaa fulani kama cha plastiki. Naenda nakitupa pahali ambapo vifaa vya plastiki vya faa kukua. Kama ni moto nimewasha nawasha moto mbali ili siweze kudhuru mazingira ya hapo karibu. Unapata kwamba mimi ni mwangilifu naangalia na tazama najaribu kuambia watu pia waweze kutunza mazingira naam.

Kusema ukweli inategemea na wakati kuna wakati napendelea shati kuna wakati napendelea tishati. Unapata yakwamba tishati pale ninapoenda kazini napenda kuvaa shati. Lakini wakati niko inje ama niko kwenye nazunguka kwenye mazingira yani natazama huku inje natembea tembea. Unapata kwamba navaa tishati. Naam.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule uwezo wa kusoma akili ya watu. Si hati nataka kuwa mtu ambaye nataka kujua. Lakini inataka niwe mtu ambaye naweza soma akili ya watu. Ili niweze juwa labda mtu kama huyu tuneza ingiana nae. Mtu kama huyu hatuwezi ingiana nae. Ani ilo tu ndo jambo ambayo ile ndo uwezo ambayo natamani kuwa nao.

Mimi muziki ambayo naipenda ni ile muziki ya kupiga yaani ile inaitwa rock unapata kwamba muziki huwa watu wengi wanapenda kupiga silaha wanapiga pale madramu wanapiga pale violini unapata kwamba ni muziki ambao sanaa yaani yale mambo yale chombo cha muziki yanafanya kazi vizuri sana naam.